Kusaidia watu kwa kutoa maarifa sahihi na ya kueleweka, kutuoa suluhisho haraka kwa changamoto wanazo kutana nazo, kuelimisha, kuelekeza na kusaidia kufanya maamuzi bora, kutoa msaada kwa heshima, huruma na ukweli, kurahisisha mambo magumu yaeleweke kwa njia nyepesi.